Meza ni kifaa cha samani. Chenye uso tabalale unaoinuliwa kwa miguu au msingi wake kinachotumika kuekea vitu kufanya kazi au kula chakula. Kwa maana ya msingi meza huwakilisha mahali pa kukutana kati ya shuguli na mpangilio. Kwa sababu hutoa nafazi ilio wazi na dhabiti kutekeleza majukumu mbali mbali ingawa ni kifaa cha kawaida. Kinacho onekana katika nyumba nyingi. Meza hubeba maana ya utaratibu, utulivu na maandalizi katika maisha ya kila siku. Katika matumizi ya jumla meza hutumika katika nyeja nyingi kama vile nyumbani, shuleni, ofisi ni na kwenye mikutano ya kijami. Umuhimu wake unonekana katika uwezo wakewa kulahihisha shuguri za binadamu. Iwe ni kula kwa pamoja kujifunza kuandika na kupanga kazi. Katika jamii meza mara nyingi huwa kitovu cha mawasiliano na ushirikiano. Na sababu hukusanya watu pamoja na kuunda mazingira ya mazungumzo. Mamuzi na mshikamano. Hivyo meza sikifacha kimwiri tu bali pia ni sehemu ya mahusiano na mienendo ya kijami. Kwa mutazamo mpana, meza ina athali kijami, kitamaduni, kielimu na hata kisaikolojia. Kijami meza hujenga ushirikiano. Kitamaduni meza imejikita katika mira nyingi zinazo usiana na kula chakula, cha pamoja mikutano ya kifamilia. Na shere inao onyesha umuhimu wa pamoja na musikamano. Kierimu meza ni nyenzo ya msingi ya kujifunza kwani juu yake ndipo mahalifa uandikwa kusoma na kushilikiwa. Kisaikolojia uwepo wa meza ili yo pangwa vyema huleta utulivu na akiri na kuongeza umakini. Jabo linaro onyesha kuwa mpangirio wa mazingira huu athiri hali ya dani ya mtu. Katika maisha yangu binafsi. Meza inamana ya kina inayo zidi matumizi yake ya kawaida. Mimi huyona meza kama kituo cha maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu juu yake dipo mawazo yangu mengi upata nafasi ya kuwonekana. Niju ya meza yangu ninapoka kuandika kupanga mipango kufanya maamuzi na hata kutafakali kwa ukimia. Kira ninapokieti mbele ya meza uhisi kama inajueka tayari kukabiliana na kinacho ni huso. Iwe ni kazi masomo au mawazo binasi. Meza imekua shahidi wa nyakati zangu za mbidi. Kuchoka matumizi na hata kukata tama lakini pia imenisaidia kulejesha mwelekewo wa kunipa nafasi ya kupanga upia katika maisha yangu ya kila siku hali ya meza yangu. Mara nyingi huu akisi hali ya akili yangu. Kwa sababu meza ilio safi huufanya nijihisi nikiwa tayari ili hali meza ilio javurugu hunifanya ni tambue itajira kupanga mambo yangu kwa upia. Kupata uzoefu wangu nimejifunza mafunzo mengi yanayo husiana na meza kama ishara ya mpangilio na uwajibikaji nimegundua kuwa kuka kwenye meza bila mpangalio huathiri namna ninavyo fikiri na kufanya maamuzi. Jabo linaro nifundisha umuhimu wa kuwaanda ma zingira yanayo nisaidia kukua. Changamoto zimejitokeza, pale ninapo zembea kupanga meza yangu, hali inayo sababisha kucherewa, kujanganyikiwa au kupoteza umakini, hata hivyo. Kupata changamoto hizo nimejifunza kuwa kuwanza na kupanga kitu kidogo kama meza kunaweza kuleta mabadiliko. Makubwa katika siku nzima.

Kampuni ni taasisi au shirika rinalo anzishwa kishelia kwa lengo la kufanya shughuri za kiuchumi kama vile uzalishaji uuzaji na utoaji wa huduma ilikupata faida. Au kutazama malengo fulani ya kijamii. Kwa msingi wake kampuni huundwa na watu au wadau wanao unganisha rasi mali zao. Kama mtaji, ujuzi na munda ili kufanikisha shughuli hizo. Kampuni huwa na muundo rasmi wa uongozi, majukumu yaliogawanywa na taratibu zinazo ongozwa. Zinazo ongoza maamuzi na utendaji wake. Jambo linarowezesha kufanya kazi kwa ufanisi na uwajibikaji. Katika matumizi ya jumla, kampuni zinajukumu kubwa katika kuendesha uchumi na kulahihisha maisha ya kila siku ya jamii. Kupitia kampuni, bidhaa na huduma muhimu kama chakula, elimu, afya mawasiliano na usafiri uwafikia watu kwa urahisi zaidi. Kampuni pia hutoa ajira huo ngeza kipato cha watu binafsi na kuchangia mapato ya serikali kupitia kodi. Kwamtazamo wa kijani kampuni hujanga mahusiano kati ya watu huanzisha ushindani chanya mara nyingi huwa chanzo cha ubunifu unaoboresha namna tuvyoishi na kufanya kazi. Kwa adhiri pana kampuni zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii kichumi na hata kitamaduni. Kiuchumi kampuni huongeza mzunguko wa fedha. Hu imalisha masoko na usaidia ukuwaji wa teknolojia na miundombinu. Kijami kampuni zina wazo wajibika huu wekeza katika miradi ya jamii kama elimu. Afya na mazingira hivyo kuinua ustawi wa watu wengi kitamaduni kampuni huadhiri mitazamo na mitindo ya maisha kupitia bidhaa matangazo na maadil wanayo simamia. Katika elimu kampuni hutoa fulsaza mafunzo na vitendo. Tafiti na ushirikiano unawa waanda vijana kwa ulimwengu na wakazi. Hivyo kuwa kiungo muhimu kati ya nandila na uhalisia wa maisha. Kwa upade wangu binafsi kampuni imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na mwelekeo wangu wa kufikiri. Mimi hukutana na dhana ya kampuni kila inapofanya mamuzi madogo au makubwa. Kwanzia kununua bidhaa hadi kupanga malengo ya kazi na maendeleo binasi. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwana kampuni si kama jengo au jinatu. Bali kama mfumo unahitaji nidhamu mawasiliano mazuri na uwajibikaji. Katika kazi zangu na mipango inayo jiwekea mara nyingi. Ujuliza kama ninge kuwa ni naendesha kampuni yangu mwenyewe. Ninge pa ninge pangaje muda. Ninge chaguwaje vipa umbele na ninge hakikishaje ubora wakile ni nacho kifanya. Mtamzamo huu umenisaidia kuwa makini zaidi katika maamuzi yangu kuwajibika kwa matokeo na kuthamini mchango wa watu wengine ni naofanya nao kazi. Kutafakari kwa kina nimepata mafunzo mengi kupitia kuelewa na kuhusiana na dhana ya kampuni. Nimegundua kuwa mafanikio hayaji kwa bahati balikwa mipango uvumilivu na uwezo wa kujifunza kutokana na makosa. Changamoto kubwa imekuwa kusawazisha matarajio rasilimari na muda jambo linaloofanya wakati mwingine nimesikia kuchoka na kukata tamaa. Hata hivyo changamoto hizo zimee jenga ndani yangu subira thabiti na uwezo wangu wa kufikiri kimka kati. Kwa upande chanya dhana ya kampuni imenipa ujasiri wa kuaminikuwa mawazo yangu ya na weza kukua. Na kuleta dhamani.

Habari yako? Ni kauli ya mawasiliano inayotumika kama salamu ya awali kati ya watu wawili au zaidi ikiwa na maana ya kuuliza hali ustawi au mwelekeo wa maisha ya mtu kwa wakati husika. Kwa msingi wake, neno hili linahakisi hamu ya binadamu kuunganishwa na wengine, kuonyesha kujali na kufungua mlango wa mazungumzo kwa heshima na ukaribu. Habari yako ni swali la juu. Si swali la juu tu bali ishara ya utambuzi wa uwepo wa mtu mwingine. Na kukubali umuhimu wake katika mawasiliano ya kijamii. Katika matumizi ya jumla habari yako hutumika kama daraja ya kuanzisha mahusiano na kudumisha mshikamano kati ya jamii. Ni neno linalo, linaro tamkwa katika familia, kazini, shudeni na hata kati ya watu wasio fahamika likiwa na uwezo wa kupunguza ukimya na kuleta mazingira rafiki. Umuhimu wake unaonekana katika maisha ya kila siku, kwa sababu hujenga heshima huimalisha mawasiliano na mara nyingi hutoa nafasi ya mtu kueleza changamoto au furaha alivyo, aliyonayo kupitia kauli hii. Jamii huendeleza utamaduni na kuulizana na kujali hali ya wengine kwa dhati pana, habari yako ina mchango mkubwa katika kujenga mahusiano ya kijamii na kuimalisha ustawi wa kiakili na kihisia. Kijamii kutengeneza mazingira ya kuaminiana na mshikamano kwa sababu mtu anapo ulizwa hali yake uhisi kuthaminiwa na kitamaduni kauli hii ni sehemu ya utambulisho wa jamii inauthamini heshima na utu. Hasa katika muktadha wa kiswahili ambapo, salamu ni msingi wa mazungumzo. Kielimu na kikazi habari yako husaidia kuvunja mipaka kati ya watu. Kulahisisha ushirikiano na kuunda mazingira mazuri ya kujifunza na kufanya kazi kwa pamoja kwa uzoefu wangu binafsi, habari yako imekuwa zaidi ya salamu ya kawaida bali ni kioo cha namna ninavyohusiana na watu. Wanaonizunguka mimi hulitumia kauli hii kila siku. Kazini, nyumbani, na hata ninapokutana na watu wapya. Na mara nyingi nimegundua kuwa namna ninavyouliza habari yako huathiri majibu ninayopata na muelekeo wa mazungumzo ya nayofuata. Ninapo uliza kwa dhati na kwa sauti yenye utulivu, watu wengi huni kufunguka zaidi na kushiriki hali hizo halisi. Hili limenisaidia kujenga mahusiano ya karibu kuelewa changamoto za wengine na hata kurekebisha tabia au maamuzi yangu. Kulingana na hali ninazozisikia kutoka kwako. Nikitafakari kwa kina, neno habari yako limenifundisha umuhimu wa kushirikiza na siku liza tu. Nimejifunza kuwa changamoto kubwa ni kusema maneno hayo bali kuwa tayari kupokea majibu. Hata pale yanapokuwa mazito au yanapohitaji huruma na subira kauli hii imenijenga kuwa mtu mwenye huruma na uelewa, ingawa kwa upande mwengine imenifanya nitambue uzito wa kuwajibika kihisia kwa kile ninachokisikia. Habari yako kwa mtazamo wangu ni mwanzo mdogo unaoweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya kila siku. Si kama desturi bali, kama njia ya kujenga ulimwegu mdogo, unawazunguka kwa heshima uelewa na utu. Naiona kama msingi wa kwendeleza mahusiano yenye afya kuboresha mawasiliano na kukuza tabia ya kujali wengine kwa dhati. Kadiri ninavyoendelea kukua kifikra na kitabia ninaendelea kuitumia kauli hii kwa makusudi zaidi, si kama desturi tu bali.

Masoko ni mchakato na mfumo unao husisha kubuni kukuza kusambaza na kuuza bidha au huduma ili kukithi mahitaji ya walaji na kufikia malengo ya mzalishaji na kutoa huduma. Kwa maana pana masoko haya husiani tu na uuzaji bali yanajumuisha uelewa wa wateja utafiti wa soko mawasiliano. Bei na namna ya linalo unganisha wazo na au bithaa na mahitaji halisi ya watu. Katika matumizi ya jumla, masoko ya na umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Na maendeleo ya jamii kupitia masoko, watu hutambua bithaa na huduma zinazo patikana hufanya maamuzi na ununuzi na hujenga mitazamo kuhusu ubora na thamani kwa upande wa wazalishaji na wafanyi biashara masomo husaidia kuelewa ushidani, kubaini fursa na kujipambanua katika soko. Katika jamii masoko huadhiri mitido ya maisha, matumizi na hata maandiri. Kwa kuwa ujube unao wa sirishwa mara nyingi au kisi au kuunda matarajio ya walaji. Kwa athali pana masoko yana mchango mkubwa katika uchumi. Jamii na utamaduni kiuchumi masoko huchochea uzalishaji. Hu ongeza mauzo na kuchangia ajira na mapato ya serekali. Kijamii, masoko ya naweza kuelimisha jamii kuhusu bithaa bora, huduma muhimu au hata maswala ya afya na mazingira endapo ya natumika kwa uwajibikaji. Kitamaduni masoko huadhiri lugha mitindo na mavazi ilindani na namna jamii inayi jieleza hasa katika enzi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambapo ujumbe husabaa kwa kasi na kuunda mitazamo mipya. Kwa uzoefu wangu binasi masoko ya mekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku namna ninavyo fanya maamuzi. Mimi hukutana na masoko kila ninapo angalia matangazo. Ninapo nunua bithaa au ninapo jaribu kuwasilisha wazo langu kwa wengine. Uzoefu huu umenifanya ni tambue kuwa masoko si kuhusu kushawishi tu bali ni kuhusu kuelewa mahitaji ya watu na kutoa suluhisho linalo faa. Katika kazi na shuguli zangu binasi nimejifunza kuchagua maneno picha na mbinu zinazo fanya watu waelewe na kuthamini kile ninacho toa jabo ambaro linaongeza kujiamini kwawangu na kunisaidia kufikiri kima kakati zaidi. Ninatafakari kwa kina masoko yamenifundisha. Mafunzo mengi kuhusu tabia za binadamu uvumilivu na ubunifu changamoto kubwa imekua. Kutofautisha kati ya masoko ya kweri na yale yanayo yale yanayo potosha jabo linaro hitaji maandiri na uwajibikaji wa hali ya juu. Wakati mwingine nimehisi mkanganyiko au shinikizo na kufuata mitido inayo tengenezwa na masoko lakini hali hiyo imenisaidia kujenga uwezo wa kuchambua taarifa na kufanya maamuzi ya nayo endana na maadiri yangu kwa upande chanya. Masoko ya menipa ujuzi wakuwairiana na kwa ufanisi igawa pia yamenikubusha umuhimu wakuwa mwangarivu kwa nafasi na kwa wengine. Kwa mtazamo wa badaye, masoko ya meendelea kuwa na nafasi kubwa katika ukuwaji wangu binasi na muerekeo wa maisha yangu. Ninaona masoko kama chombo cha kunisaidia kufikia malengo.

Mume, ni mwanaume alie ingia katika doa na kuchukua jukumu la ushiriki maisha ya mke wake kwa, misingi ya upendo. Waminifu, uwajibikaji, kwa maana ya msingi. Mume sio cheo tu, cha kijamii bari ni ahadi ya kushirikiana, kusaidiana na kujenga maisha ya pamoja. Nafasi ya mume hujengwa, Juja Mawasiriano, heshima na tayali na kubeba majukumu ya, kifamilia kwa lengo la, kuimarisha ustawi wa famiria. Katika matumizi ya jumla, mume ana umuhimu mkubwa katika maisha ya, ndoa na kijamii. Katika ujumla. Yeye hushiriki katika kutoa mahitaji ya, kifamilia, kufanya maamuzi ya pamoja na mke na kujenga mazingira salama ya kihisia na kimwili, umuhimu wa mume huu huishi dani ya nyumba, hauishi dani ya nyumba pekee. Bali huonekana pia katika jamii kwa, kuwa doa imara huuchangia utulivu wa, kijami. Kupata mfano wa mume mwenye, maadiri mema, jamii hujifunza thamani na uwajibikaji. Uvumilivu na, ushirikiano kati ya wana ndoa. Kwa, athali pana, nafasi ya mume ina mchango muhimu kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Kijamii, mume, anaowajibika husaidia kujenga familia yenye, mushikamano na malezi bora. Kwa mtoto, kiuchumi, mume hushiriki katika uzalishaji na upatikanaji wa raslimari za familia. Jabo linalochangia ustawi wa, kanya, kaya na taalifa kwa ujumla. Kitamaduni thana ya mume haa hu akisi maadiri matarajio na mabadiriko ya jamii kuhusu majukumu ya, kijinsia abapo, kwa sasa inazidi kuekea usawa. Ushikama ushirikiano na kuheshimiana. Kwa uzoefu wangu binafsi, thana ya mume imekuwa sehemu ya tafakari zangu za kilasiku kuhusu mahusiano na mwelekeo wa maisha yangu. Mimi nimejifuza kuona mume si mtu wa kutoa amri bari ni, mshirika. Wakaribu anaye shirikiza anayeunga mkono na anajifunza pamoja na mwenzake. Katika mahusiano yangu na watu wanaonizunguka mara nyingi, hujitahidi kuonyesha tabia. Ninanzo ona kuwa muhimu kwa mume, kama uzazi, subira na kuwajibika kwa maneno na matendo yangu. Mtazamo huu, umenisaidia kukua kihisia na kuwa makini zaidi katika maamuzi ni nayo ya fanya kuhusu upendo na maisha ya badayo. Nikitafakali kwa kina, nimegundua kuwa mume kuna usisha changamoto na mafunzo mengi ya nayo hitaji ukomavu, wa fikra. Nimeona kuwa changamoto kuwa ni kuwa zisha matalajio ya jamii. Mahitaji, muenza na uwezo binafsi hali inayoweza kuleta musongo wa mawazo au hofu ya utokithi matarajio. Hata hivyo, kupitia changamoto hizo, nimejifunza umuhimu wa mawasiriano ya wazi kujifunza kutokana na makosa na, kukuwa pamoja badara ya kukata tama kwa upande chanya dhana ya mume kutoka dhana ya mume imenifundisha dhamani ya kujitoa kupenda na kwa vitendo na kujenga uhusiano unao jengwa juu ya kuheshimiana kwa mtazamo wa baadaye mume ni nafasi ninayo iona kama sehemu muhimu ya ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu ninaiona kama fursa ya kujifunza kila siku kuboresha tabia na kujenga familia yenye misingi imara ya upendo na maelewano kadirinavyo. Endelea kukua kifikira na kihisia. Nina amini kuelewa kwa kina.

Tatu, ni namba inayofuata baada ya mbili na kabla ya nne. Katika mpangilio wa hesabu, ikiwa na maana ya kiasi au idadi, inayojumuisha vitu vitatu kwa mtazamo wa msingi. Tatu ni dhana ya kihesabu lakini pia hubeba maana ya kimuundo na kifarsafa. Kwani mara nyingi huwakilisha ukamilifu wa awali na muunganiko wa vipengele vitatu, vinavyoimarisha katika nyaja nyingi za maisha. Namba tatu huonekana kama ishara ya uwiano, muendelezo na uthabiti. Katika matumizi ya ujumla, tatu hutumika katika kuhesabu, kupanga, kueleza hali au vitu katika maisha ya kila siku. Tunaitumia kuonyesha idadi ya watu, vitu na hatua na mara nyingi hutumika kama kipimo rahisi kinachoeleweka kwa urahisi. Umuhimu wa tatu unonekana katika jamii kupitia mifumo ya kazi, elimu na hata mawasiliano ambapo mambo mengi hupangwa kwa makudi matatu ili kurahisisha uelewa na utekelezaaji kwa namna hii. Tatu huwa sehemu ya kawaida lakini muhimu katika, upangaji wa maisha. Kwa athari pana, namba tatu inaonekana katika nyaja za kijamii, kitamaduni, kielimu kwa namna mbali mbali. Kijamii, dhana ya tatu huweza kuwakilisha mshikamano wa tatu, watatu wanaoshirikiana kwa lengo moja. Hali inayosisitiza umuhimu wa ushirikiano. Kitamaduni, jamii nyingi hutumia tatu katika hadithi, methali na mila kama ishara ya ukamilifu na mzunguko kamili wa tukio. Kielimu tatu hutumika katika mbinu za kujifundisha na kujifunza kwa kuwa, kugawanya mawazo katika sehemu tatu husaidia wanafunzi kuelewa na kukumbuka kwa urahisi zaidi. Kwa uzoefu wangu binafsi, tatu imekuwa namba yenye maana ya kipekee katika maisha yangu ya kila siku na namna ninavyopanga mambo yangu. Mimi mara nyingi, hujipangia malengo yangu kwa makudi ya matatu, iwe ni kazi ninayo, ninazotaka kukamilisha vipaumbele vya siku au hata maamuzi makubwa ya maisha. Njia hii imenisaidia kuwa ma mwelekeo ulio wazi na kuepuka kuchanganyikiwa, kwa sababu tatu hunipa uwiano kati ya kufanya mengi na kufanya machache. Katika tabia zangu nimengundua kuwa kufikiri kwa mtazamo wa tatu, hunisaidia kuchambua hali kwa kina zaidi kwa kuangalia upande chanya. Changamoto na suluhisho kwa wakati mmoja. Nikitafakari kwa kina, namba tatu imenifundisha umuhimu wa uwiano na uvumilivu katika maisha. Nimejifunza kuwa si lazima nifanye kila kitu kwa mara moja mbali, niwe na hatua chache lakini zenye maana. Changamoto imekua wakati mwngine kujizuia kuongeza majukumu zaidi ya matatu hasa ninapohisi, shauku na shinikizo hali ambayo inaniwezesha husababisha msongo wa mawazo. Hata hivyo, uzoefu huo umenifundisha kusikiliza mipaka yangu na kuthamini ubora kuliko wingi. Kwa upande chanya, tatu imenisaidia kujenga nidhamu na kupanga kufikiri kwa utaratibu na kutambua thamani na kusawazisha maisha. Kwa mtazamo wa baadaye, tatu imeendelea kuwa sehemu muhimu ya ukuaji.